Napenda kitanda ambacho ni kizuri, laini, na ambacho hakina ugumu wowote, nadhani, tena naamini kwamba kila mtu anakipenda kitanda ambacho ni cha aina hiyo. Kwa maana kitanda kigumu kina usumbufu wa usingizi na usingizi ni kitu muhimu sana katika afya ya mwanadamu yeyote yule. Kwa hivyo napenda kitanda changu kiwe kizuri tena laini ili nipate usingizi mwanana.